Tukio gani muhimu katika maisha yako. Nina matukio mengi muhimu katika maisha yangu. Ya kwanza ni kuzaliwa kwa siku ya kuzaliwa kwa. Wazazi wangu. Baba yangu alizaliwa siku ya siku kuu. Na mamangu alizaliwa. Wakati mwaka unaanza. Mimi hupenda kusherekea wazazi wangu. Na si wazazi wangu pekee yake. Napenda kusherekea wana wetu pia. Hio ni matukio ilio muhimu kwa maisha yangu. Ya pili ni kuchagua mwelekeo wa maisha. Nikiwa shuleni ni ilibidi nisome kwa bidii. Nipate kuenda shule kuu. Iyo pia ilikuwa kuchagua mwalekewa wa maisha kwa kufanya BD. Baada ya hayo, nikaenda shule kuu. Huku ambapo nasoma taaluma ya kiinjinia na ni ngumu sana. Pia hapo nafaa nifanye bidi, ndiyo nipate kazi. Tukio lingine muhimu kwangu ni kushinda kipindi kigumu. Manake pia sai tuna kazi mingi ya wanafunzi kufanya. Ina nifanya najihisi ni kama tuko kakitika kipindi kigumu. Nina kazi ambayo nafaa nifanye na walimu wangu walisema iyo kazi inafaa ifanywe na mtu mmoja ilihali pesa zinazo. Takikana katika muradi huo ni mingi kwa mtu mmoja haswa kwa mwanafunzi ambaye hana kazi. Kipita kipindi hicho kitakua kipindi muhimu kwangu. Kipindi kingine ni kupata fursa ambayo itabadilisha maisha yangu. Kwa mfano kupata kazi, au kupata mtu ambaye tutaoana na yeye. Kupata mtu nayo ni jambo kubwa sana mana hujui mtu utayepata. Kama ni mtu mzuri ama mtu ambaye alikuwa anajifanya ndio umkubali ndio baadae tabia zake zinajidokeza. Hio ni kipindi muhimu, hapo ndo inafanya hadi mnafanya sherehe ya kuolewa. Kipindi kingine kitachokuwa muhimu kwangu ni nili hapo maisha yajayo ambayo labda nitapata watoto pia. Asante.